Ndio, napenda chakula kitamu sana. Nikila chakula kitamu, inanifanya, unafanya mwili wangu. Uridhike sana chakula kitamu sio kibaya inakupa motisha ya kukula zaidi. Inakupa motisha ya kuchangamka kabisa na hiyo ni chakula unajivijari kabisa na chakula kitamu, kinacho, kinacho, kinachotengeneswa visuri na kinacho.